Kati ya chai na kahawa hile ninapenda zaidi ni kahawa. Hii ni kwa sababu? Kahawa inakuchangamusha mwili, inakuchangamusha akili, inakuchangamusha kila viungo vyote vya mwili. Pia inakufanya unakua makini sana kwa kazi ambayo unaifanya kwa hivyo. Hutakuwa na makosa mengi kwenye kazi yako. Pia masaa ingine napenda chai lakini kwa zote mbili napenda kahawa sana.

Vile ambavyo napokea maoni kutoka kwa wengine inategemea. Ni maoni haina gani kama ni maoni ya kushawishiwa ya kushauriwa kwamba nijaribu kitu nitafikiria siati inachukulia yote. Vizuri vile inavyofaa kwa sababu kuna wale ambayo wataku watakupa maoni duni. Maoni ambayo haikusaidii maoni ambayo haina mbele wala nyuma kwa hivo inategemea lni maoni aina gani ambayo unanipatia.

Utaratibu wango wa asubuhi, kitu cha kwanza ambacho nafanya nikiamka, ni kumuomba mwenyezi Mungu kumshukuru kwa uhai, na kwa nguvu ambazo amenipa. Kisha baada ya kiamsha kinywa, nafanya zoezi ya mwili, hii inasaidia kuchangamsha mwili, na kuchangamsha akili, inatoa ile uchovu wa kulala. Napenda kuamka masaa ya thenashara asubuhi, saa kumi na mbili asubuhi. Kabla ya kuondoka kwa nyumba, napiga mswaki, naoga. Naangalia mambo ambayo nafaa kufanya siku ya leo nini hivi hivi kisha.

Mchezeaji bora ambae najua wa mpira wa kikapu kwa maoni yangu. Mchezaji ambae anaitwa Steve Curry huyu ni mchezeaji ambae anacheza timu ya Golden, Golden Warriors, Golden State Warriors pale marekani. Napenda huyu mchezeaji kwa sababu ni mchezaji ambae ako na hutu. Hana kiburi. Na ni mchezeaji ambae ameivia kwenye hii huu mchezo. Mambo yake anaifanya kwa uraisi. Anajua kuingisha mpira kwenye kikabu kutoka mbali kwa hivyo. Ni mchezaji ambae namweshimu na nampa sifa zake nampa maua yake mapema.

Kifaa changu simu yangu mara ngapi na kichaji kwa siku. Hii inatagemea vile ambavyo natumia simu yangu kwa hivyo. Kama naitumia kwa sana nitaichaji mara mbili kwa siku. Au maramoja kwa siku. Hii ni katikati ya siku yani. Kisha kama situmii sana sitachaji. Ndaichaji tu wakati ule naenda kulala. Naiacha kwa moto naenda nalala hivyo. Naamka asubui ikwa imejaa. Kwa hivyo nachaji mara moja au sichaji.

Timu yangu ambayo naipenda ya miguu kwa sana ni timu ya Manchester United kutoka kule kule uingereza huko. Hii ni timu ambayo ina nifurahisha kwa sababu nimeipenda tangu nikiwa mtoto tangu ni kiwa miaka saba miaka sita hivi na niliipenda kwa sababu ya mzazi wangu baba yangu alikwa anaipenda pia. Kwa hivyo nilikuwa naona mchezo yao nafurahishwa na vila ambavyo wana cheza vile ambavyo wana shinda. Vile ambavyo ina mashabiki wana msisimko wakiona ile timu ikicheza kwa hivyo pia mimi kani sisimua kwa sababu napenda washindani washindaji. Mchezaje mgani anapenda kutoka timu hiyo kwa hivyo sasa. Anaitwa Bruno Miguel Bruno Miguel Fernandez kutoka ureno kule. Na timu yangu inaposhinda na sikia ni nimefurahia. Ninapo shindwa nasikia nimekasirika kwa hivyo ina mambo mengi katikati. Napenda timu ya Manchester United kabisa.

Mazoezi yangu ya kila siku, kwanza kwa mara mingi mimi ni mtu wa kukimbia. Mahali ambapo naishi, sina uwezo wa kuingia kwenye gym, kwa hivyo nafanya hii mazoezi yangu, nyumbani. Mazoezi naifanya kila siku ya wiki, asubuhi na jioni. Ndio nafanya asubuhi na jioni. Baada vile najihisi baada ya mazoezi najihisi nikiwa mchangamfu mwenye nguvu. Mwenye afya kwa hivyo ndiyo mimi ni mtu ambaye napenda kufanya mazoezi.

Najihisi aje kuhusu tathimini za kazi. Najihisi nikiwa mtu ambaye amechangamuka, mtu ambaye anasaidika, mtu ambaye anaeza zifuata tathimini hizi za kazi, mtu ambaye anafuraia kufanya kazi yake, kazi yangu ambaye imetulia, mandhari imetulia, wafanyikazi ni wale ambao wanakusaidia. Kwa hivyo ndio ni kitu ambacho na najihisi nikio nimefurahi.

Mwaka ambao naupenda zaidi. Mwezi wa disemba. Hii ni kusababu mwezi wa disemba ni muimu. Mwezi ambao hakuna kazi mingi. Mwezi wa kujivinjari. Mwezi umetulia. Mwezi ambao unaeza patana na marafiki zako. Mwezi ambao unaeza patana na familia yako mpige gumzo. Mwezi ambao kuna siku kuu bado. Mwezi wa kukula. Kupiga sherehe. Wa kufanya yale mambo yote ambao umetamani kufanya mwaka mzima. Kisha ni mwisho wa mwaka kwa hivo. Unashukuru kwamba umeweza kuona mwaka mzima.

Hali ambayo hakuna jua hakuna jua kali. Na hakuna baridi kali iko hapo katikati kuna unye unye. Kuna nye unyevunyevu kiasi. Kuna mawingu kiasi kwa hivyo. Ni mandhari ambayo imevutia hewa safi. Anga iko safi. Unaweza fanya mambo yako bila bila bila bila bagsha bila shida kwa hivyo ndiyo hiyo ndo kitu ambacho napenda zaidi.

Kitu ambacho napenda kununua zaidi ni chakula, kitu cha kwanza inakuwa chakula, kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda kukula, na napenda kuwa na afya njema kwa hivyo napenda kukula, kitu cha pili ambacho napenda kununua ni mavazi, napenda kuvalia vizuri na kukaa nikiwa mtanashati. Kitu kingine ambacho napenda kununua ni tuseme vitu ambavyo navitumia kazini. Vitu vya kazi hivi ni vitu ambavyo vitanisaidia kwa maisha ya badaye. Kwa hivyo ninapenda kuekeza pesa yangu kwa vitu ambavyo vitanisaidia baadaye.

Ukisema mfereji sielewi ni mfereji unamanishaje lakini mfereji wa televisheni ambao na mfata sana. Ni ule mfereji ambao unatuonesha mambo yanayo endelea duniani sana sana kisiasa. Kwa mfano vile ambavyo siku ya jana raisi wa nchi ya marekani donald trump alivyo mkamata nakumshika raisi wa venezuela nikolas nikolas huyo kwa hivyo hiyo ndio mifereji mambayo napenda kufuatilia sana.

Ndiyo mara kwa mara ninapenda hadithi za ajabu lakini sio kila wakati kwa sababu hadithi za ajabu ni hadithi ambazo si za kweli na hadithi za ajabu ni hadithi ambazo zitakufanya ufikirie mambo ingine ambayo si ya kweli lakini kwa mara ingine napenda hadithi za ajabu kwa sababu ni hadithi ambazo zinasisimua akili zinachemsha akili ni ile chemsha bongo na pia zinakufanya unafurahia unacheka unatabasamu.

Vile ambavyo najenga mahusiano na wafanyikazi wengine. Moja, moja ni kuwa kuwasikiliza, kuzungumza nao, kujua vile ambavyo wanaishi maisha yao, wanachokipenda na hawachokipendi. Tunasemezana, tunasaidiana, tunaelewana pale pale kazini. Hivi ndivyo ambavyo na ninavyo jenga mahusiano na wafanyikazi.

Wakati ambapo niko na mgogoro na mtu, kitu cha kwanza, ni kutuliza ile hali ambayo iko pale kwanza. Baada kama sipendi vita kwa hivyo, ninapenda tujadiliane, tujue mahali makosa iko, tushauriane, nani mwenye makosa, tusemezane mawili matatu, bila hali ya vita kwa sababu vita italeta maumivu ama italeta uharibifu wa mali ama hata kifo mara mengine.

Napenda rangi ya samawati. Kama vile nilivosema awali. Napenda rangi ya samawati. Kwa sababu samawati ni rangi ambayo inanisisimua na yanaleta uhai kwa kwenye chumba changu na kwenye maisha yangu. Kwa hivyo samawati ndio rangi ambayo ningependa kuona kwenye chumba changu.

Mara mingi jinsi ambavyo natumia simu yangu ni kuingia mtandao kujifunza mambo mbili tatu kuhusu kazi. Simu yangu ya kwanza nilipata elfu mbili ishirini elfu mbili kumi na nane programu mingi amanu naeza apenda kutumia ni za mtandao. Kama vile twitter whatsapp. Simu yangu inansaidia kivi mara mingi sababu inanipa kazi inanipa usaidizi nafuraia na inanifungulia njia mingi.